Mimi hutumia njia kadhaa za usafiri kila siku. Ya kwanza ni pikipiki ya pili ni gari. Gari ambazo mimi hutumia ni huwa tunaziita nganya, yaani matatu. Nazipenda kwa sababu ya mziki ambapo ukiwa umeboeka unasikiza mziki ambazo wameeka. Na pikipiki huwa haraka kwa sababu kukiwa na traffic, mimi husafiri na pikipiki ndio nifike haraka. Plus pia pikipiki ni flexible.

Kuenda sinema si kitu cha kukosa kwangu mimi. Mimi huenda kuona sinema siku ya jumapili kila wiki. Hii ndio inakuanga siku yangu ya mapumziko ambapo ni siku ambayo napumzisha mwili na akili na kurichaji roho. Baada ya mahangaiko na purukushani za wiki.